Ninapoanza kazi, kwanza nahakikisha nimepanga kazi zangu kwa kuangalia majukumu ya siku, pili ninaandaa vifaa ninavyohitaji naweka kipaumbele kwa kazi muhimu zaidi mwisho nahakikisha mazingira yangu ya kazi yako sawa ili nifanye kazi kwa ufanisi.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na samaki. Ugali unanifanya nijisikie kushiba kwa muda mrefu na samaki ana ladha nzuri na ni mzuri kwa afya. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani na familia kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunakila pamoja. Pia napenda jinsi kinavyopikwa kwa njia za asili na harufu yake.

Hali ya hewa ninayoipenda ni ile ya baridi ya wastani, yenye upepo mwanana na jua lisilokuwa kali sana. Napenda hali hii kwa sababu inanifanya nijisikie huru na mtulivu. Si baridi sana hadi kuleta usumbufu wala joto kali linalochosha mwili. Katika hali hii ya hewa naweza fanya shughuli zangu vizuri, kutembea, kucheza au hata kupumzika bila shida. Pia inanisaidia kuwa na hali nzuri ya kihisia kwa sababu ninakuwa na utulivu na umakini zaidi.

Ninapo kutana na mabadiliko kazini, kwanza ninajaribu kuyaelewa badala ya kuyapinga haraka. Najipa muda wa kufikiria ni kwanini mabadiliko yameletwa na yanahitaji nini kwangu. Baada ya hapo, najitahidi kujifunza njia mpya za kufanya kazi na kuuliza maswali pale nisipo elewa. Najipanga upya na rekebisha ratiba yangu na kujipa muda wa kuzoea. Ingawa mabadiliko ya naeza kuwa mangumu mwanzoni, ninajaribu kuwa na mtazamo chanya kwa sababu yanasaidia kukuza ujuzi wangu na kunifanya niwe bora zaidi kazini.

Ushauri wangu kwa mtu mwengine ni ajikumbuke kuwa anatosha na ana uwezo wa kufanikisha malengo yake. Ana kila kitu anachohitaji ndani yake, kwa hivyo asiogope kujaribu na kuchukua hatua. Changamoto zitakuja hilo haliwezi epukika lakini kushinda hakumaanisha kutokosea ushindi wa kweli ni kujifunza kutoka kwenye changamoto na kuendelea kusonga mbele. Ni muhimu kufurahia safari kwa sababu mafanikio ya kweli yako kwenye mtu aliyekuwa, anapopitia changamoto na si mwisho peke.